Majira ninayopenda zaidi ni majira ya masika. Napenda majira haya kwa sababu huleta hali ya hewa yenye uhai matumaini na uzuri wa asili. Baada ya kipindi cha kiangazi, ambacho mara nyingi huwa ni joto, kali na kame. Masika huja kama faraja kubwa kwa watu, mimea na wanyama. Ardhi huanza kupata unyevunyevu, mimea huchipua upya na mazingira huonekana kuwa ya kijani na yenye kuvutia sana. Kitu kilicho nifanya nipende sana majira ya masika ni kumbukumbu za ututoni wangu. Na kumbuka wakati mvua za masika zilipoanza kunyesha, tulifurahi sana kama watoto. Tulipenda kuona matone ya mvua yakidondoka, kusikia harufu ya udongo baada ya mvua na kushuhudia mito na mabwawa ya kijaa maji. Pia ilikuwa nikipindi ya mbacho kilihusishwa na mavuno mazuri mashambani, jambo liloleta furaha na matumaini kwa familia nyingi. Wakati wa majira ya masika, napenda kufanya shughuli mbali mbali kama kutembea na nje na kufurahia mandhari ya asili. Kupanda miti au maua na wakati mwingine kukaa ndani nikisoma kitabu huku ni kisikiza sauti ya mvua. Pia napenda sana kuchukua picha za mazingira kwa sababu kila kitu huwa na rangi, angavu na uhai wa peke. Masika hunipa hamasa ya kufanya mambo mapya na kuwa na mtazamo chanya zaidi wa maisha. Kuhusu hali ya hewa, najisikia vizuri sana wakatu wa masika. iNgawa wakati mwingine mvua inaweza kuwa nyingi, hewa huwa ya baridi kiasi na yenye kuburudisha. Joto kali hupungua na usingizi huwa nzuri zaidi. Kwa ujumla, masika hunifanya njisike mtu livu mwenye furaha na mwenye matumaini mapya. Ndiyo maana na majira ninayopenda zaidi.